Mimu husherekea mwaka mpya kwa njia tulivu na ya maana. Mara mingi napenda kuwa na familia yangu karibu. Tukishare chakula, vicheko na shukrani kwa mwaka imepita. Huwa nachukua muda kureflect mambo nimepata nikujifunza. Challenges nilipitia na baraka nilipokea. Pia hujiwekea malengo mapya sio ya pressure lakini ya kuni grow pole pole. Usiku wa mwaka mpya napenda kusikiliza muziki. Poa kuomba kidogo alafu kungia mwaka mpya nikiwa na amani na mindset safi.

Ningependa kujifunza kispania, hiyo ni spanish, ni lugha yenye imesikika poa na pia inanutumika sana duniani. Najua itasaidia kuconnect na watu wa tamaduni tofauti, kusafiri kwa urahisi na hata kufungua fursa mpya za kazi na biashara. Pia napenda vile iko expressive na romantic kidogo. Inafeel nice kuisikia na kuizungumza naipenda sana.

Kwa upande wa kazi na masomo, mimi naona vyote kama safari ya kujijenga pole pole. Masomo yamenisaidia sana kunifungua akili na kunipea msingi wa kuelewa maisha na kazi. Nilijifunza sio tu vitabu lakini pia nidhamu, uvumilivu na vile ya kushurikiana na watu tofauti. Shule ilinifundisha kuwa life haina, shortcut, kila kitu inaitaji effort na consistency. Kwa kazi nimepitia hatua tofauti ambazo zimenisaidia kukua kama mtu. Kazi imenifundisha responsibility, time management na vile kusolve problem kwa ground. Kuna siku zimekua ngumu lakini hizo ndo zilinifanya ni kue strong na najiamini zaidi. Pia nimejifunza kuwa team work ni muhimu sana. Juu huwezi fanikiwa pekeako. Kwa sasa ninaendelea kujituma kuboresha skills zangu na kujifunza vitu vipya kila siku. Niko open kujaribu opportunities mpya na kukuza career yangu pole pole bila haraka. Kwangu kazi na masomo sio tu njia kupata pesa, njia kujenga future yangu, kusaidia familia na pia kujiachilia alama nzuri kwa jamii.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki. Ingawa sio kila siku napata nafasi, napata furaha kubwa, nikifanya hivyo. Kupiga chombo hunisaidia tu kurelax kuepress hisia zangu na kujitoa kwa stress za maisha. Inafanya nijisikie niko huru na connected na muziki. Kwa njia ya kipekee, hata nikicheza, taratibu tu, hiyo maombi inanitusha na inanipa amani na akili.

Kwansa, napoanza kazi. Mimi hupanga kwanza mambo yangu ya muhimu ya siku. Napenda kuangalia email ao messages muhimu. Kuona tax ambazo zinaitaji kipaumbele cha araka. Kisha napanga muda wangu na nianze na kitu cha priority zaidi. Ili nione progress moja kwa moja. Wakati mwingine napitia notes zangu za kazi ya jana. Ili nione ni nini kimekamilika ni nini kinaitaji follow up. Hii njia inanisaidia kuwa organised, stay focused na kuakikisha siku yangu inafika mwisho bila stress mingi.

Ndiyo, napenda kuoaga kwa maji ya moto. Maji ya moto hunisaidia kurelax mwili, hasa nikitoka kazi ama nikiwa nimechoka, inapunguza stress, inaachilia misuli na kunifanya nijisikia fresh kabisa. Pia ni wakati mzuri wakuwa peke yangu kidogo kufikiria mambo na kuanza au kumaliza siku nikiwa na amani ya akili.

Kipawa ninachohisi ninao zaidi ni kufikiria na kuandika. Napenda kuelezea mawazo yangu kwa maneno, kuandika hadithi, maudhui yakijenga. Au hata kutengeneza idea za muziki. Hii inanisaidia pia kuorganize fikra zangu na kushiriki wengine yale yaliyonipata au kujifunza. Pia nina kipawa kidogo cha kusikiliza na kusaidia watu. Wanapokuja kwangu kushiriki shindano zao. Najua jinsi ya kuwa supportive na kuelewa points yao vizuri. Hii inanileta satisfaction kubwa kwa moyo wangu. Kwa kweli napenda kutumia vipawa vyangu kuconnect na watu na pia kuunda vitu cha maana. Sio tu kwa ajili yangu bali pia kwa wengine.